Kinacho nifanya nicheke nifitu lahisi, lakini vya kufulahisha. Fichekesho vizuri, hadili sa kuchekesha, ama video fupi, sa uchechi unifanya nicheke alaka. Bia, na fulahia sana kucheke nikiwa na marafiki ama familia. Hasaa, tunapakubuka matukioza ya kizamani, awu kufanya muzaa. Akati mwingine, hata makosa madogo ya kila siku. Awu hali, sisi sotarajiwa sinabesa kunifanya nicheke na kufulahia ule wakati.

Mafanikio ninayopata kazini nipamoja na kukamilisha miladi muhimu kwa wakati. Ambayo iliboresha utendaji watimu na kulahisisha kazi za kila siku. Pia ni mefanikiwa kujenga uhusiano mzuli na wenzagu na wateja. Jambo, liloongeza, ushirikiano na kuleta matokeo chanya.

Na pedelea shati, nina pohitaji kuwa na mtindo wa heshima au wa kazi. Shati huniipa sura ya kitaalamu na nirahisi kulingana na mavazi megine kama surwali au suti. Hata hivyo, kwa burudani au wakati wa mapumziko, na penda pia ti shati. Kwa ni ni nirahisi, laini na inafaa kwa hali yaka za kawaida au za stalehe.

Nina pata marafiki wapi kwa kujihusisha na watu na shughuli mbali mbali. Kwanza, napeda kushiriki katika shughuli za kijamii kama kazi, mafunzo, michezo, au hafla za kijamii. Ambapo ni rahisi kukutana na watu wapya pia, huwa nina anzisha mazungumzo kwa urahisi, kuonyesha heshima na kusikiliza wengine ili kujenga uhusiano mzuri.

Ndiyo napeda kuoga kwa maji ya moto hasa asubuhi au jioni maji ya moto husaidia kupumzisha mwili kupugusa uchovu na kuodoa msogo wa mawazo baada ya siku ndefu pia hunifanya nijisikie nikiwa mtulivu na tayali kuanza au kumaliza siku vizuri wakati wabaridi kuoga maji ya moto nijambo ninalofurahia zaidi.

Ninapeda kununuwa fitu kwenye maduka makubwa ya reja-reja, maduka ya mtadaoni na soko la kalibu. Maduka makubwa hutoa aina balibali sa bidhaa chini ya pamoja. Jabo linalolahisisha kuriganisha bei na ubola. Maduka ya mitadaoni ni lahisi kwani, ninaweza kushagua bidhaa, kuriganisha bei na kuripia bila kuodoka nyubani.

Na pendelea kusimamiwa, hasa pale ambapo kuna uongozi mzuri na maelezo ya kazi. Kusimamiwa hunisaidia kuwelewa matarajio, kubata mrejesho na kupolesha utendaji wangu. Hata hivyo pia, na peda kupewa uhuru wa kufanya maamuzi katika majukumu yangu. Ili niweze kutumia ujuzi na ubunifu wangu.

Ninavihifadhi pesa kwa njia mbalimbali ili kuhakikisha nina fedha za dharula na kufanikisha malego yangu ya kifedha. Kwanza, naunda bajeti ya kila siku ili kujua mapato yangu na matumizi na kuepuka matumizi yasio ya lazima. Pia, natumia akaunti za benki au huduma za malipo mtandaoni kama mpesa ili kuweka akiba ya kila mwezi. Mara nyingi, nikitega sehemu ya mapato yangu kabla ya kutumia vingine. Pia, napenda kuchangua ununuzi wa busara kama kulinganisha bei, kununua bidhaa za kudumu na kuepuka vitu vinavyopoteza dhamani kwa haraka. Mara nyingine, naangalia matagazo au puguzo ili kutumia pesa kwa njia ya busara.